Huwa napenda kuangalia TV, huwa napenda kusikiliza muziki, huwa napenda kufanya mazoezi, kucheza mpira na ndugu zangu, jamaa zangu. Pia huwa napenda kukaa na wazazi, yaani jambo muhimu sana kukaa na wazazi, kupeana hili na hili, yaani.

Ndiyo ndiyo inategemea inategemea na video nitakayotumia aidha Google Meet au Zoom. Yeah, kati ya hizo nafifikiri ndizo ninazozijua huwa natumia wakati wa aidha kufundisha kutoka enzi za masomo ambayo yanapatiwa shuleni.

Ndio napenda kulima bustani, bustani inaongeza mazao unaongeza unajifunza ni kama pata kilimo lakini pia ni elimu ni elimu nzuri sana ambayo mtu ina inamjenga ina inamfundisha pia inamuweka katika hali ya mazoezi pia hivyo.

Hmm. Kazi ambayo naichukia naeza nikasema huaga ni inaeza ikawa labda kufua nguo, mana nikisema ni fuwe nguo. huWa mikono yangu hua inakua sugu. Kwa hiyo hiyo kazi na ichukia sana na sipendi kufufua nguo sana.

Ndio nishawahi kufikiri hivyo kuanzisha biashara actuali ilikuwa biashara tofauti tofauti biashara ya kwanza ilikuwa ni ya chakula ya kusupply labda maofisini na biashara ya pili labda ilikuwa ni kuchukua wazungu kuwaonyesha sehemu tofauti tofuuti jijini dar eslamu au sehemu yoyote tanzania.

Wakati wa kujistawisha naeza nikasema labda huwa nafanya sana sana mazoezi wakati wa likizo so huwa naeka mwili fresh na kujandaa ki vingine pia nasoma vitabu vingi ya hivyo tu.

Vifaa vyangu kama simu au au laptop huwa na kusasisha hapa ni kama kuviweka order huwa navipangilia kwa wakati kwamba hii programu itatumika muda fulani hii programu itatumika muda fulani so iko hivyo yaani.

Huwa napenda kupeana nao company, kupeana new ideas, kupeana new shifts, kuzungumza kuhusu maisha, kuhusu pia maendeleo yetu, na ukuaji wa teknolojia, vitu vingi sana huwa tunaongea, pia na kufurahi pamoja.

Sana sana napenda kula hotelini. Maana ndio sehemu angalau inafaa kwa mtu wa kawaida. Na nakula hotelini mara moja moja huku nikiwa nje. Au hata sehemu kwa mama ntili ya mama ntili huwa wanapika vyakula vizuri sana. Sema inategemea na maineo na mazingira pia.

Huwa tunafanya mahasiliano tunafanya mahasiliano aitha kwenye simu au laptops kupita e-mail au kuweza mzoka tuma text kwa hiyo yuwa kuna shaka kabisa kwa sababu tunawasiliana tutapena tarifu kubuti hale hizi mamba kiligiti so huwa taifu zindafika kwa wakati.

Yaani ikitokea nimepotea labda maeneo ambayo siyaelewi huwa natumia gps kutafuta google location huwa inanisaidia sana kumtambua mtu aliyepotea au mtu ambaye yupo sehemu fulani kwa hiyo unapata sehemu ya kuenda kumpata kiuraisi.

Mimi, mimi huwa napenda mikutano ya yoyote ile, either kiofisi, either kifamilia, au hata ya makam, ukiachana na makampuni kuna za shule, kama taasisi binafsi, napenda, napenda sana hizo ili kupata mijadala tofautitofauti.

Huwa nikipiga picha napiga picha mara moja moja sana kwa sababu mimi sio mtu wa kupiga picha sana kwa hiyo huwa ni mara moja moja ni mara chache sana kwa sababu mimi sio mtu wa kupiga picha kwa hiyo niko yaani huku niko fifty fifty.

Mahali, mahali pa kihistoria. Nafikiri ningeenda bagamoyo, bagamoyo pia kulikuwa na historia nzuri sana za kale. Huwa kuna utamaduni ambao tunajifunza mambo mengi kuhusu watu walioishi zamani, pia kuhusu historia ya nchi na kathalika.

Wakati wa wasiwasi, wakati wa wasiwasi ni hapo huwa nakaa naangalia zangu videos, funny videos ambazo zinaweza zikanitoa stress huwa zinanitoa stress na kunipa morali ambao unaweza ukacreate image upya katika sura yangu upya naweza sema hivyo.

Mafanikio niliyopata kazini naeza nikasema tuzo bora ya mfanyakazi bora ambaye alishiriki kazi zake kikamilifu pia utendaji wa kazi mshirikiano na watu pia ulikuwa mzuri na pia kujituma naeza nikasema hivyo.

Kwa kumbukumbu ninazo nyingi labda. Kwa kuanzia primary nilikuwanna kumbu kumbu ya huyo mwalimu alikuwa anatuchapa fimbo nyingi. Mpaka tusahau ila ajabu tulikua tunaenda fan city tunazurula ukija sekondari na kuiba kwa fimbo. Pia tuna have company na marafiki na walimu pia form six mpaka leo chuo hivyo.

Napenda kuangalia nyota uku nyota. Inaleta ustawi wa dunia. Na pia inaleta mwanga na ni kitu ambacho kinavutia sana. Katika anga za dunia kwa iyo napenda sana kuangalia nyota.

Sana sana sana napenda kuifadhi kwa sababu huwezijua inaeza ikaleta maana gani huko mbeleni. Kwa hiyo napenda sana kuifadhi kitu cha thamani. Kitu chochote. Inaeza ikawa simu naeza ikawa digital gold ambao tunasomea kwenye cryptocurrencies. Ya chochote kitu.

Mimi katika kuboresha mchakato ya kazi, naweza nikasema labda huwa natafuta muda, naongea na mabosi, naongea na pia. Na waajiri wenzangu jinsi ya kuunda kazi bora na jinsi ya kujituma ninaweza nikasema hivi.

Huwa napenda kuangalia sana sana videos naeza nikaangalia sehemu yeyote ile inaeza ikawa kwenye youtube youtube kuna videos pia huwa inakuwa posted pia kuna instagram naangalia pia kuna mtandao wa x twitter naangalia telegram popote pale naangalia.

Ujuzi ya ambao ningependa kupata au kujifunza ni swala la teknolojia. Pia labda unaeza kueleza ni kwa nini. Ni kwa sababu unaona ndyo ninapoelekea na ukwaji teknolojia unakuwa mkubwa zaidi. Pia mashara ujaibu kujifunza ujuzi huo hapa ya nili jifunza ila sio sana kwa kiwango kidogo sana. Ungependa kueza ni jinsi takavyo jifunza. Jisitaribu jifunza inaenza kutegemea either ntumie menta mtu wa karibu au nitumie digital space. Ya mwisho unahisi ni wakati gani mzuri wa kwanza. Mina fikiri muda woote tu nikiwa maana mini ko redi kwa mda wote tu. Nigibata access na jifunza.

Napenda sana kuwasiliana na watu ambao angalau tunajuana kwa ukaribu. Hila sipendelei sana wako wale ambao wale ambao hatujuani. Inakuwa ni vigumu sana hila kama tunajuana na unajua historia yangu au unakaa pembeni yangu mtaani labda hivyo tunasalimiana.

Ndiyo ndiyo napenda sana napenda sana maana kuogelea ilikuwa ndo favorite moment yangu kipindi nikiwa primary nafikiri ndo ilikuwa last time kujifunza kuogelea sijaogelea kwa muda mrefu sana kwa hivo huwa ni mpenzi kuogelea sana.

Simu simu yangu huwa natumia kwa vitu vingi sana. Huwa natumia kwa kuchati, huwa natumia kwa kuperuzi hawa natafuta infos huwa natumia simu kwa ajili ya kutafuta hela pia. Na kutrain ai na vitu vingi sana.

Ndiyo, ndiyo, huwa natoa sana sadaka, hata mchango pia natoa, na ukianzia na sadaka, sadaka pia natoa kanisani, natoa sehemu yoyote sadaka kuwasaidia watu pia michango, naeza nikatoa mchango wangu kama kiakili na pia mchango kama fedha kwa sehemu yoyote au jamii yoyote husika.

Mimi udhaifu wangu naeza nikasema labda nikiona udhaifu wangu umeshuka au ku au nikuwe mdhaifu huwa natulia nakaa chini natulia narelax huwa na na ule mtindo wa kurelax ili kuondoa uchovu au hasira nilizokuwa nazo kwa hiyo huwa ndo nafanya hivyo.

Mimi napenda kuwa sehemu mahali na ambako kuna utulivu, kuna amani, kuna unyenyekevu, kuna watu wa ambao wanaweza kukusikiliza na pia jamii inayoishi kwa amani na upendo hivyo. Tutafika wakati mzuri ambako sehemu au jiji lolote ambao lina usikivu pia unaweza ukaishi kwa amani sana.

Mimi shulezangu huwa siku la mvua huwa naeza nikakaa tu ndani. Yaani kwa siku ya mvua kuwa unaka tu ndani sifanyi chochote na ndiyo napenda sana mvua. Napenda sana mvua maan inaleta ubaridi siku ambayo nimefurahia mvua zaidi ilikua ni mwaka wa nyuma sikumbuki mwaka lakini mvua ilinyesha sana kwa sikuhizi naona mvua imepungua, je ungependa kueleza ni jinsi mvua ilivo badilisha mpango wako. Kuna siku nilikua najiandaa kutoka nikaona mvua inanyesha kwahio nikaamua kurudi. Ndani. Mwesi ni nini wakati unasika sauti ya mvua. Najihisi furaha nahisi. Angalau kuna kaubaridi unakasikia so ya ni hivyo.

Mi napenda mbwa yaani mbwa ndio the first love ambaye namkubali sana yaani mbwa anaeza akawa ndio mlinzi wako wa sehemu ambaye unaez ukaenda naye popote ila paka paka hapana paka awekwe tu sehemu kama kuna panya.

Mboga ambayo napenda sana kula ni mboga ya majani. Kw sababu ndio inaongeza damu mwilini na pia ina virutubisho vingi sana vitamin. Vitamine ambazo zinaweza zikasaidia kinga kwenye mwili. Nafikiri mboga za majani ndio huwa ni bora zaidi.

Kwa wakati huu napenda kufika mbali. Kila mtu anataket kufika mbali kwenyw kazi yake kazi yote ninayofanya so yanini kutake kitu seriously ya utafika mbali tu katika kazi ukiwa serious na ukutia juhudi pia.

Kwa sababu mimi nimeenda jeshini napenda sana chakula cha kuenda huku nakula huwa nafanya sana hivyo yaani huku unakula haraka haraka huku unatembea nimeshafanya hivyo mara nyingi sana naona kama ndio nashiba vizuri kuliko kukuja kutulia alafu ndio nakula bora kutembea.

Ninapoishi kuna kuna amani amani ambayo naipenda sana unaweza kushiriki ni aina gani ya nyumba unamoishi nyumba ninayoishi ni ya kawida tu yeah ni nyumba ndogo na ni ya kawaida pia labda unaweza kueleza mazingira ya eneo lako yeah mazingira kuna miti mingi imezunguka nyumba pia na sehemu tofauti tofauti kuna miti mingi sana je unakumbuka ni lini mlihamia mahali hapa nafikiri ilikuwa elfu mbili na kama siyo tisa elfu mbili na kumi kitu kama hicho. Ungependa kueleza ni nini unachopenda kuhusu eneo lako. Ninachopendea ni amani na utulivu pamoja na watu wake na umoja pia uliopo. Unahisi salama na raha mahali unapoishi. Sana sana kuna usalama na raha watu wanajaliana, watu wanafurahi kwa pamoja watu wanaishi kwa amani sana.

Ha ha ha chumba changu mimi ni kidogo ata sio kikubwa na pia kuta za rangi ni rangi ya njano kitanda changu ni six by six i think kinavyoridhisha kinaridhisha kwa sababu napata usingizi unono unaanza kuona nini kutoka dirishani naona mwangaza naona taa kwa sababu ndio kumekucha ni kitu gani unachokipenda zaidi chumba ni ni zaidi ya kulala tu ndo unachopenda kulala. Kwa hivyo.

Rangi ninayoipenda ni rangi ya blue na rangi ya wanaitaje cream ya cream and blue kwa sababu sanasana cream iwe kwenye nyumba lakini blue nataka kusema kwenye nguo ivi ya pia na kwa sababu ya chelsea the club iwe.

Malengo ambao nimeeka kazini katika mwisho wa mwezi ni kwamba huwa naeka ratiba maalumu na kiasi kadhaa cha fedha ambacho huwa nakitenga kwa ajili ya matumizi yangu either kwa nguvu ya familia.

Hapana mimi sio mtuwa vipuli vipuli labda wanawake wanawake, lakini ya juu ni vipuli vya aina gani au vikuji vikuji lakini nafikiri. Hivyo vipuli, asilimia kubwa wanavaa wanawake, ila kwa sisi wanaume huwa tuna vaa machains hivyo.

Kwa computer natumia zaidi kwa ajili ya kazi zangu, ofisini, au pia kwa ajili ya nyumbani, kama na kazi za nyumbani, nisa sana niwe. Sana sana nisa na kisema ni kazi za ofisini. Kama ni laptop zaidi, kazi za ofisini, au programs ambazo zunanihusu, zitatu ambazo zuna ulazima kutumia computer.

Ha ha ha mimi data zangu huwa nahifadhi kwenye high cloud inaezakaa high cloud au au they call it eeh sehemu gani tena hapa maana sijasoma sana IT lakini data mmh sijui kwenye storage naeza nikasema hivyo.

Haaa haaa mgogoro na mtu naeza nikawa mpole sitoreact inategemea lakini huyo mtu nayebishana naye atakujaje akija kivingine na mimi ntakuja kihivyo lakini akiwa mpole na kama hatoreacti na mimi ntakuwa hivyo hivyo mpole.

Ndiyo ndiyo napenda sana kupanda milima sabu milima nipate maoezi na inaondoa uchovu pia kwa sababu na mlima pia kwa mfano kupanda mlima kilima njari unaweza ukaona kelele na karibia dunia nzima unayiona so naipenda sana kupanda milima.

Kazi na maisha yangu binafsi naeza nikasema muda wa kazi ni muda wa kazi muda wa maisha na kuwa na familia ni muda wa kuwa na familia so huwa siviweki kwa kategori moja kwa hiyo kila muda kila time inadepend muda wa kazi muda wa kazi muda wa familia muda wa familia ndo huwa maisha yangu yako hivyo.

Siku yangu ya kuzaliwa, mimi nimezazaliwa mwezi wa nne, elfu mbili na mbili. Si huwa napenda sana kufurahi, kuwa naamani, familia ikiwa na amani. Pia ya tunaspend time together, tunakunywa, tunakula, tunaenjoy yaani mpka yaani mwenyewe unachanganyikiwa yaani.

Kuhusu mandhari, mandhari ambayo unweza kuiona naona majani miti pia kuna manjengo, barabara, vyote vipo. Ila kusabu miu niko ndani naona miti. Jea unakumbuka ni wakati gani wa siku unapenda kutaza nje. Nafikiri ni wakati wa asubuhi na jioni. Kwa sababu jua huwa li na kuna mwanga fulani walo jitokeza naupenda sana. Ni nini kinachobadilika nje kutoka na msimu nafeel ni hali ya hewa hali ya hewa huwa ikibadilika pia huwa ina misimu yake na mazingira huwa inabadilika unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha unahisi kumetulia kwa sababu bado inaingiza na ndo kuna pambazuka.

Huwa naongeza nini huwa kwanza natafuta mtaji. Nikishapata mtaji naanza kutafuta watu nikishatafuta watu. Napata maeneo maeneo then na natafuta sasa ideas za jinsi ya kutengeneza business yangu au kuongeza uzalishaji wangu nitakaoufanya.

Haswa? Haswa, hapa napapenda kwa sababu. Mimi ni mpenzi sana wa kucheza hizi video games. Ambazo, kama playstations. Yaani, wanaitaje hizi SP, sijui, XP, hizi ndogo ndogo. Yaani, I'm very good. I'm very good on that.

Kinacho nipamotisha kazini ni ushirikiano mkubwa wa watu. Watu ukiwa nao pamoja wanakupa spirit na motivation ambayo usaidia katika kuboosti kazi zako na pia kujiona uko katika nafasi nzuri sana ya kazi.

Nachoweza kusema mazingira. Mazingira ndo yamenisaidia sana kwa sababu nilienda jeshini, nikapata ujuzi, nikaona jinsi maisha yalivyo, sasa hivi naona AI, najifunza kupitia simu, yeah. Naweza nikasema hivyo vichache sana.

Nikiwa nafanya kazi na na watu huwa tunashirikiana vizuri huwa tunacooperate tunafanya mambo mengi sana yaani tunafanya kwa hiyo unakuta ushirikiano ukiwa mkubwa kazi inaenda vizuri tu kwa hivyo huwa tunafanya hivyo yaani.

Hmmm naeza kusuma hapa na siyee sijawahi ipata na sitaki ata kuipata kwa sababu naona kama sitaishi kwa amani hio ni bora ni bora ibaki huko huko kuangalia movies na kutisha hapo sawa lakini kwamba eti sijui na kumbukumbu hapana.

Rafiki yangu niliyekutana naye shuleni, ni actually ni mdogo kiumri niliyekutana naye shuleni. Je, unakumbuka mambo unayofanya rafiki tulifanya? Tulipokuwa tunasoma pamoja, tunafanya discussions na vitu vingi sana. Ni nini kinachofanya uwe rafiki wa kweli? Rafiki ni umoja. Tuko pamoja sana, tunasaidiana. Ya, ungependa kusema ni nini kuhusu rafiki yako? Alikuwa ni mkarimu, alikuwa ni mpenda Mungu, alikuwa ni mcheshi, yeah, ndiyo hivo.

Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu, naeza nkasema. Ni kutoa mchango. Mchango wangu wote ambao naeza nkafanya kazi yangu ionekane bora, pia. Na kutia juhudi na kumuomba Mungu aezeku, kunieka sehemu salama pia.

Hapana sijawahi kupiga kura. Kwa sababu sijaoni kiongozi ambaye amenifaa so huwa sijiapiga kura wakati wa kupiga kura ukifika kwa wakati wangu nikiona unanifaa unanijisikia kupiga ni tena kupiga vizuri lakini kwa sasa hapana.

Apana, apana sipapendi kwa sababu ah mwonekano wake tu huwa ni hauridhishi labda inategemea na msitu lakini kutembea tembea huko sio fan yangu kabisa huwa naenda tu labda niangalie kwenye tv au niangalie ile simpo lakini si kutembea.

Huwa wakio anakuja nyumbani kwa mfano au wana au maofisini huwa kwaza na nawapa pole kwa uchovu labda na vingine vingine pia nawapa karibu ya chakula na kuanza na kupiga story laba na mbili tatu hivyo.

Kwa wakati huo nilikuwa nazungumzia sana sana sana siasa lakini kuna muda ni naona kama vile nashindwa kuanza kuzungumzia kwa sababu kuna vitu haviko sawa au either kiongozi aliyekuwepo haendani na mimi kwa hiyo huwa sifatani na sera zake. Kwa hiyo naona kama haina impact kwangu hivo.

Mchezo wa olimpiki ili swali nilikuwa na naliyamishwa lakini mchezo wa olimpiki naweza nikasema labda. Kukimbia mashino kukimbia Okei labda unaanza kuweza ni kwa nini unayapenda mchezo huu. Nafikiri ni nakupa uwezo wa wako inakupa mguvu kwanza afia ya akili afia ya mwili na kingine je unakumbuka mchezo wa olimpiki ulio furahia kutazama nafikiria ilikuwa tokyo japan ndio naonanaga wako na mchezo huo sanasana kukimbia ama kuogelea hivyo. Ungependa kueleza ni mchezo gani ya Olimpiki unaempenda. Kwa kweli hapo sijipata idheo sana wasabu mimi sio mpenzi wa kwa mchezo kwa hiyo sijajua wachezaji wengi au sijajua yule mtu ambae anapendwa sana. Unahisi nini wakati wa mchezo wa olimpiki nahisi furaha najiskia furaha michezo yao iko nafuraha sana.

Mmmmh kushiriki kwa mchezo wa base ball hapana kwa sababu siufahamu labda unaweza kueleza ni timu gani zenye ziko huko zikicheza hapana sifahamu je unakumbuka ni nini kilichotokea cha ajabu au yaani bado sifahamu kwa sababu siijui. Ungependa kueleza ni jinsi ulivyohisi wakati huo. Yaani hata kuelezea bado sijajua. Unahisi nini unapofikiria kuhusu wakati huo hapana bado sijajua.

Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa kirugbi unaipenda I think New Yorkers, New Yorkers ni wazuri labda wanweza kueleza ni kwa nini unapenda timu hiyo. Ungependa kueleza ni mchezaji mgani unayempenda zaidi. Kwa kipinde cha lakwa ni roman ya joe wanito joe lakini jinaingi yata roman unahisi na wakazi timu yako inapocheza na jesifuratu, nasikafuratu, kwa ushindi, watakupata, hivyo.

Zambarao hii inaweza ikawa ni inaweza ikawa ni nini, tunda au thabibu au rangi ya zambarau kwa hiyo yeah i think it's good. Naiona hazira, ni kama 'source of' tunda au rangi pia.

Program program na za kuifanya labda programu ambayo naweza tumia labda kwenye simu au kwenye laptops ambazo ninajifunzia kupata vitu mbalimbali kupitia hizi social apps au many apps za cryptocurrency na vitu vingine.

Kiti cha kukalia naeza nikasema hivyo au kiti, kiti moto labda nyama kula lakini kiti ya ambayo ipo specified hapa ni kiti cha kukalia naeza nikasema hivo.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya kazi. Jumatatu ndo siku ya kwanza ya kazi ambayo siku ya kwanza ya wiki. Naeza nikasema hivo. Kwa hiyo wiki ikifika juma tatu ndo tunaita jumatatu.

Moja kwa moja naweza nikasema namwelekeza mtu njia labda apite njia fulani kisha aende moja kwa moja njia ile ya.

Bila shaka anaweza akaondoa hofu. Huwa namuambia mtu aondoe shaka. Kwa hio huwa napenda kumtuliza mtu morali yake.

Dirisha ni upande wa nyumba inaeza ikawa hivyo. Dirisha inapetisha upepo.

Ubora, unaweza ukawa ubora wa mtu katika fani fulani au katika kitu fulani, either mpira, masomo, au chochote kile.

Ushirikiano inaeza ikawa baina ya watu wawili au watatu au zaidi katika kikundi fulani.

Gary ni chumbu cha moto ambacho kina toka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Na inabeba idadi ya watu eidha wanne au hata saba au kumi.

Uduma, inaeza ikawa hospitalini, inaeza ikawa ofsini, pia inaeza ikawa, inaeza ikawa pia, yaani munapata kile kitu ambacho mteja anakitaka.

Hospitali ndiyo ambalo, watu hupokea matibabu, hupata dawa na kuondoa maugonjwa, watu ambao wanaathirika, wapo humo.

Suruali ni nguo ya kiume.

Tazama mwelekeo wa mtu au. Nataka kusema. Tazama, Tanzania, zambia, mafuta. Ambyo inapita yanatoka Zambia kuenda Tanzania au Tanzania kuenda Zambia.

Labda ni kama maneno ulikuwa unamwongelesha mtu ukaambiwa tu labda kitu fulani kilienda hivi au kilienda kile.

Program tumizi inaeaza ikawa ni applications ambazo unaweka kwenye simu au kuna eneo la digitali.

Neno kawaida naweza nikasema labda. Kawaida kawaida. Yaani kitu normal ambacho yaani haina pressure yeyote yaani.

Nadra ni kitu ambacho, hakipatikani kikiwa raisi.

Ofisi ambako sehemu twafanyia huduma zao na kufanya kazi pia.

Nyumba ni jengwlo ambalo limejengwa. Na matofali kwa kwa matofali pia na chuma au zege kwa sehemu ambayo watu wanaeza kulala na kuishi.

Chini inaeza ikawa sakafuni au chini ya mlima.

Haraka inaweza ikawa ni mtu anataka kwenda sehemu chii mbele ya mud yaani, awahi haraka.

Utafiti au research inaweza ikawa katika ugunduzi wa kitu au kitu ambacho kinafanyiwa utafiti.

Meneja anaesa kaa meneja ya kampuni fulani eitha ya ujenzi au ya biashara yoyote ile.

Uzalishaji unaweza ukawa biashara au bidhaa tofauti tofauti.

Binamu wangu anaweza akawa mtu wa familia pia.

Mshahara ni kipato mwish wa mwezi.

Ni namba ya namba ambayo ipo kwenye numeric ambayo katea tathimo anaita kuwaneno anaita mmoja mbito tunne.

Joto kidogo. Eneo ambalo Kuna Joto.

Ni seidi kitu ndo ambacho mtu anaomba msaada wa jambo fulani.

Kuchapisha makaratasi katika stationery.

Maji yanaweza yakawa ya kunywa au ya kuogea hivyo.

Kwaheri mtu anakutakia mema au anakuaga.

Kushindwa kwa mtu wa au jambo fulani huwa hawezi au ameshindwa ko anahitaji msaada.

Ushindani unaeza ukawa kwenye mtihani au kwenye biashara baina ya watu.

Ijumaa ni siku ya tano kune juma ya wiki.

Chumba ni sehemu amabayo mtu hulala au kujiegesha.

Kijani inaeza ikawa ni rangi au kijani inaeza ikawa ni rangi au pia ni mti wa kijani.

Teksi, chombo cha usafiri, kinachobeba wateja.

Basi mtu wamefinalize jambo lake.

Kampuni naeza eka biashara au ya kitu chochote kile.

Mkono ni mkono wa binadamu unoatumika katika kuandika wa kubebea vitu.

Samaki ni mnyama anayeliwa na anapatikana baharini.

Mjomba anaeza akawa mtu wa familia yako.

Hasara inaweza ikawa kuna upande wa biashara au upande wa teknolojia kama cryptocurrencies.

Mteja ni mtu ambaye huja kupata huduma, sehemu kama madukani.

Supu, supu inaeze ika. Ni flavor ambayo inachanganywa labda waeza ukanywa na chapati, na pia mix-dab Mix-dab by kuku au viazi.

Treni inaweza ikaenda mwendokasi au treni inaeza ikaenda mwendo mdogo.

Dada, anaweza akawa dada wako mkubwa au dada mfanya kazi.

Naenda moja kwenda nyingine.

Kubwa inaweza ikawa kitu ambacho hakibebeki.

Unanakili kama bidhaa iko sawa au sio sawa.

Mkono ni mwili wa binadamu ambako unabebea vitu ama kuandika.

Babu ni baba wa baba yangu. Anaweza akawa hivo.

Leo ni siku ambayo inaweza ikawa siku ambayo ni tarehe fulani siku specific ya hiyo siku.

Bustani ni shamba ya kupandia mboga mboga au mazao mbali.

Natamani ni historia au zamani ya za kale, zamani za kale.

Kula na kitendo cha kutafuna eidha chakula au nini.

Moja ni nambari ya kwanza katika mustakabali wa namba kutoka moja hadi kumi kwa hio moja ndio huwa ni ya kwanza.

Baridi kidogo inezakaa mtu anaomba maji ila baridi kidogo, yani kwa kiasi chaki.

Mafunzo ni elimu au funzo ambayo unaweza ukapewa aidha na mzazi ama mazoezi au mafunzo za.

Baadae nena ambalo mtu hutumia katika kuashiri atakuja au ata mpaka baadae atakaporudi.

Ofisi sehemu ambako watu hufanya kazi.

Agosti mwezi wa nane kati ya juma wa mwaka.

Chai hupatika wakati wa asubuhi au wakati wa jioni kutegemea na mategemeo ya mtu.

Intaneti ni huduma inayo tolewa kwa ajili ya program mbalimbali au kwa ajili ya simu ili watu waweze kuperuzi katika mitandao yao.

Maziwa yanapatikana kwa ngombe au maziwa mama.

Pole pole ni mwendo mdogo sana kama kinyonga au unaeza ukawa mnyama kama kobe.

Joto, joto, joto, joto. Kwa Angazia Joto Kali sana katika eneo fulani.

Julai inaeza ikawa mwezi saba katika juma la mwaka.

Chumvi huongeza ladha katika chakula.

Uongozi.

Kahawia.

Hivi karibuni.

Asubuhi.

Rudia tafadhali.

Viatu.

Nimefurahi kukutana na wewe.

Bustani ya umma.

Usimamizi.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

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Nahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia, mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Napenda kupiga picha za mazingira, leo nitachukua camera yangu niende ziwa kuna mandhari nzuri huko, miti mingi nandege. Jua linapo oza ni wakati mzuri wa kupiga picha. Rangi za anga hubadilika. Ziwa linakisi kila kitu. Nitapiga picha nyingi, kisha nitaketi ni chague bora zaidi. Kivuli inanipa furaha kubwa. Ninasahau masumbufu ya kila siku nafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni. Nionyeshe kazi yangu labda watu watapenda. Kila mtu anakipindi chake. Changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mraadi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyoizoea lakini sasa kuna vipenge vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni tupange tupange hatua ya kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufunya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi, nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati nitahakikisha kufanya kazi kwa timu, ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Lazima niandae orodha ya mahitaj ya wiki nzima, tunahitaji unga mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku, nitanunua cabbage, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja, na thani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto, ni tanunua lundo moja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe yapaswa kuwa ni sasa. Jee, nina pesa za kutosha? Hebu nihesabu, labda shiringi helfu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana, nimepokea miya moja leo tu, jee nizisemi zote, nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu, ntazifuta bira kusom. Lakini kuna kathaa zinaitaji majibu ya haraka, ntachuja kwanza, nianglie ziipi ni muhimu. Zili kutoka kwa meneja na wateja kwanza, ntajibu moja kwa moja, zigini tayarii itasema kwa badaya ne. Na inaitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda ni tatengeneza folder ni pange kwa aina. Barua zizobake ningeweza kutuma jibu mwenye kwa wote. Kazi hii nachukua muda mwingi sana. Nadhane sambil ikila siku kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda kukiagiza vitu usivyo vihitaji. Garama ina kwa kubwa. Mwishoni. Ninaitaji kwa makini zaidi. Ningetengeneza orodha ya maitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sita angala vitu vingine. Lazma pia na nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyigi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu wa loo kwisha kununuwa. Niseme kama bethe ni mzuri. Kununuwa mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo, ninapokua shambani. Ninasahau masumbufu ya kila siku ninafurahia kuona mimea ikikua. Ni kama kulea watoto lazima ninyunyuzie maji leo, jua limekua kali nitabuna nyanya wiki ijayo zimeiva. Naomba nipande pia maua mengine ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.

Ni nahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je. Nimeweka kengele ya sana nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo imeekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kilele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mimi nahitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu usiku mwema.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

Sijampigia Amina simu kwa muda mrefu. Naomba ni mpigie leo. Niangalie hali yake. Ye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa na tumaini sasa amepona. Laba tutakutana weekend. Tuenjoy pamoja tunaongea kila kitu bila aibu. Ndio maana napenda urafiki wetu. Rafiki wa ukweli ni nadra sana. Lazma tuwatuuze. nitampigia bada ya kazi leo. Tutapanga sikunzuri ya kukutana. Tuzungumze kwa urefu. Urafiki ni hazina na dhamani kubwa.

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo, ninahitaji kupanga sherehe. Jee tufanye karamu kidogo nyumbani au tukodi mahala. Nyumbani ni nafuu zaidi. Nitaalike nitaalika marafiki wakitoka shule. Labda watoto kumi. Nitapika keki kubwa wao wanapenda keki ya chokleti. Nitanunua baluni na mapambo ya rangi Zafuraa pia nina ahadi ya kununu kununuaa zawadi hiyo anataka baiskeli. Nandhani nitapata baiskeli ndogo ya bei nafuu. Sheree itakua siku ya Jumamosi muda wa asubui. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana. Na samaki kwenye njokofu. Nilimunua jana. Nitaopika nanazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Nanitaji limao na tangawizi kumtia latha. Je ni andae ugali au wali. Nathani wali ni bora unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia samaki lazima huwe na ladha nzuri familia watarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikawa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale. Tule pamoja.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikilize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo, yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiza kwa makini bila kumkatiza, baada ya kueleza nilijaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo lilikuwa rahisi lakini alitaka kuzungumza na msimamizi. Nilim elekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi watu wanakuwa na hasira lakini lazmi niwe na subira. Nikiwaonyesha huruma na ufahamu wanatulia. Sio wote wanakuwa wakali, wengi ni wapole lazima nipokee hasira zao kwa maono. Ni kazi tu, sio mimi binafsi. Nitafanya vizuri zaidi.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijakisoma, nimekuwa na shughuli nyingi, leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu, ni muhimu kujua, napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia. Magazeti nasoma asubuhi, lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma, nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa maktaba ya karibu, ina vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo. Kusoma kunafungua akili kujua mambo mapya.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwend uwanjani karibu na nyumba kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ambayo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Nyumba inahitajia kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala, nifunge vitanda vizuri. Vyombo vya kuchomea vyo kohozi, vinaitaji kuinamishwa. Sakafu lazima ifagiwe na upanguliwa. Inahitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyangu. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Nafikiri nitatumia saa mbili tu. Baada ya usafishe, tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.